Ndoto yangu ni likizo ya kuenda ulaya. Ningependa kuenda ulaya kushiriki katika ufuo wa bahari, kucheza na wenzangu, kukaa na wenzangu, kuona ufuo wa bahari, maji inavyo tiririka. Na kingine ni kwamba kuenda ningependa kusafiri kutumia ndege. Naam.

Naam nina ndege kwanza ndege ni mnyama ambaye napenda sana. Huwa akiwa nyumbani nikiwa nimemfuga huwa mwenye mazingira huwa mazuri nikimuona anapopeperuka ndege wa nyumbani napenda sana kumfuga.

Naam kumbubkumbu na kumbuka sana nilikuwa napenda na kumbuka kumbukumbu ya utotoni iliyo kuwa tulikuwa tunacheza pamoja na wenzangu mchezo wa kuigiza wa kujificha. Nakumbuka vizuri tulipokuwa mchezoni. Nilienda kichakani kujificha. Nikakutana na nyoka akaning'ata mguu. Nakumbuka hiyo kumbukumbu sana sitawaisahau.

Kitu ambacho kinanipa motisha nikiwa kazini. Ni ukiwa kazini mwangu ukiwa unajituma, mwishowe unapata malipo mazuri. Nikiwa kazini, huwa najituma sana kwa bidii ili nikaweze kupata malipo mazuri yanayoweza kusuluhisha malengo yangu hicho ndicho kitu kinapo, kinacho nipa motisha nikiwa kazini.

Ubinafisi, mi hupenda kujisimamia. Napenda kazi nikifanya kazi yangu nikiwa pekee yangu, kujipea maagizo, kujua maana napenda kuhusu kufanya kazi kivyangu. Ili kazi ionekane imefanyika kupitia kwangu. Napenda kujisimamia sana. Sipendi kusimamiwa maana nikisimamiwa kazi inaeza kwenda kombo nisivyotarajia.

Nikiwa mapumziko kazini mimi huwa naenda kwa wenzangu kujifurahisha tunaenda mkahawa fulani tunaanza kujikumbusha vitu ambavyo tumekuwa tukifanya tunajk tunajipea moyo kazi jinsi ya kufanya kazi yetu ionekane na kujipea moyo kutia bidii kazini ndipo ndipo tutafanikiwa maishani.

Wakati nao fanya kazi vizuri sana ni wakati wa asubui. Mana asubui miwamuka, nikiwa fresh, nikiwa nikona mwenye nguvu, nikona nguvu So sasa hiyo nguvu unisaidia kufanya kazi kwa bidhi, kufanya kuimarisha kazi na kufanya iyonekane poa naifanya bira waziswasi yoyote.

Mi upenda kusomea habali mtandaoni. Sipendi kusomea habari gazetini. Maana naona gazetini unichukua muda na inakufanya utumie pesa kuliko mtandaoni, ninapo ingia na kuja habali zinazo enea kila, inchi ya kona na, mtandoni sana huwa natumia sim. Yomaana mi hupenda kutumia, ku uona habali hapo.

Wakati ambapo mimi huwa na mgogoro na mtu mimi huwa utuliza asira zangu na kwenda. Nikishaenda asira zangu zikishaa teremka chini narudi. Kwa huyo mtu ndipo tunaongerea jambo furani tulizokosana au tulilo Vurugana. Njia ya kuenda inanifanya mi kutuliza asira zangu na mgogoro naam.

Naam mimi hupenda mikutano ya kisirisiri huwa sipendi kwanza sipendi kufanya mambo yangu kwa watu wengi mihupenda kufanya vitu zangu kwa siri ndiyo visije kujulikana na watu wengine au maadui.

Hali ambayo mi huwa napenda ni hali ya mvua na msimu wa upepo. Hali ya mvua huwa naipenda maana inafanya mimea kumea, kung'aa na kukaa yenye nguvu na hii huchangia kuzalisha chakula vyakula naam napenda hali ya mvua.

Mimi huwa nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kuita marafiki wangu pamoja na kusherehekea kukula vitu ambavyo hatujawahi kula vitu vinywaji, vinywaji vitamu, vinywaji vikali, vinywaji kama pombe na keki na huwa tunapenda ushelati mdogo na hivyo ndivyo na.

Kitu ambacho kinachonifanya mimi kuwa na furaha, kufurahia, ni kuwa na uhuru. Kuwa na uhuru wa kufanya chochote nachotaka. Nikiwa na huru hichi ndicho kitu kinachonifurahisha. Nikiwa na uhuru naeza fanya kitu chochote nachotaka, kitu vizuri, kujiburudisha, nikitaka kutembea natembea. Naam nafurahiakupitia. Uhuru kupata uhuru kunanifanya mimi kufurahia. Na ni kitu ambacho kinanifurahisha.

Cho mi ufanya, kitu ambacho mi ufanya nikitaka msaada kazini. Mi uwa naita mfanyekazi mwenzangu. Namuudizia chinzi anavyonisaidia. Na ikipitanisha naenda kwa bosi wangu namwelezea shida yangu. Na huwa ananisaidia ivo ndivyo napata msaada kupitia bosi wangu na mfanyekazi mwenzangu.

Chakula ambacho napenda ni wali na nyama. Chakula hiki huwa nakipenda maana kwanza wali huwa mzuri unanifurahisha wali ukiwa umepikwa vizuri na nyama supu ya nyama. Nakula nao wali na mzuri.

Nam miupenda kujalibu teknolojia mpia. Kwanza teknolojia mpia kitu ambacho kina nifanya miu kujalibu vitu ni kujalibu ili kugundua usia wayo wa hicho kitu nachojalibu. Na penda teknolojia mpia mana teknolojia mpia ufanya mambo kuwa raisi kwa haraka bila kitu chochote kusumbua.

Siku kuu mimi husherehekea kwa kuita marafiki wangu pamoja, kucheza, kufurahia, kukula vyakula mbali mbali, kukunywa, na kufanya michezo mingi, kukumbushana, kukumbushana vitu vya awali, kumbu kumbu, zilizopita tukiwa watoto na kushirikiana pamoja ili kufanya kazi zetu na mipango yetu kufaulu maishani, naamu.

Kusema kueli mimi siwezi sipendi kuvaa kofia. Kofia Miliini sipendi sana nikivaa kofia naeza kuwa na upana kichuwani. Ndiyo mana mi sipendi kuvaa kofia na kitu kingine kinacho sababisha kutopenda kofia. Nikuamba kofia inafanya nyuele yangu kuwa haimei na minataka nyuele ime kofia sipendi.

Huwa napenda kujifunza mambo mapya kwa kushirikiana na wenzangu, ili kujua mambo wanayo, kutembea, kutembea kila sehemu ya nchi, kujua mambo yanayoendelea, ndio kupitia, kupitia, kutembea, najua mambo yanavyotendeka, mambo mapya, mambo na dunia venye inaenda.

Mfumo ambao mi huwanapendelea wa simu ni mfumo wa kisasa. Mfumo wa kisasa wa simu hufanya mambo kuwa rahisi, hurahisisha mambo vizuri na mfumo huu hufanya kazi kufanyika haraka kutunza muda na na ni rahisi sana maana hutumia muda mchache.

Chakula cha kigeni kivyangu nimeshawahi jaribu ni chakula cha biriani. Nilipoenda kule upembe wa dunia, majini kule mombasa. Nilijaribu chakula hicho cha biriani na kilikuwa kitamu, nilikifurahia sana.

Mafanikio ninayo dhamini kazini. Ni mafanikio ya kupandishwa cheo. Nikiwa kazini mimi hujaribu sana. Kufanya kazi yangu kwa bidii, kujituma kufanya kazi yangu kwa uzuri. Kufanya kuonekana vizuri ili nikaweze kutimiza mafanikio yangu ya kupandishwa cheo kazini.

Muda wangu wa bure mi huwa natumia vizuri. Napenda kutumia huo muda kusafiri. Kupitia kusafiri nasafiri kujua mikao mengi, vitu vipya na kwa kusoma. Napenda sana kusoma muda wangu nautumia kusoma hili kujua mambo mapya, mambo ya kigeni, mambo yameo kuja ya kisasa.

Naam mi upenda kusoma maoni mtandaoni na kitu ambacho kinafanya kusoma maoni matandaoni ni kuwa ni laisi sana kupata maoni mazuli unapata maoni ya watu wa kila haina watu walio soma watu wa za watu walio na ujuzi mwingi na maoni yao huwa ya ukweli na huwa yanasaidia.

Zii hapa la siishi mahali nilizaliwa na kitu ambacho kilifanya nisiishi mahali nilizaliwa siwezi zaliwa pali pamoja na niwe huku lazima niende kutafuta lazima nikatoke nje kwenye kutafuta riziki na ndio maana siishi mle nilipozaliwa. Naishi kwingine kwa ajili ya kutafuta.

Ambalo nililopenda shuleni ni somo la geografia. Nilikuwa napenda somo hili la geografia kwa maana ilikuwa linazungumzia jinsi dunia ilivyo vitu vya dunia. Jinsi dunia imeumba vitu zake vizuri na kujua mengi kuhusu dunia kujua ambavyo dunia chini soma hili nilipenda lilikuwa linanfurahisha lilikuwa linaongelea vitu vya dunia.

Nikiwa kazini mi huwa nashughulikia udhaifu wangu kwa kutulia kuenda sehemu fulani iliyotulia na kaa huko n tulia nawaza namaliza na au pia naita mwenzangu aliye na ujuzi fulani anisaidie kwa kitu fulani kilichonifanya nikue dhaifu.

Mapumziko ya mchana, nikiwampumzikoni ya mchana. Mimi huwa narejelea vitu mtandaoni. Na kujua maoni, kujua vitu vipya, kujua teknolojia mpia kujifunza vitu kupitia mtandaoni. Naam nautumia hivyo kujua vitu mingi na vitu viliyo vya muhimu.